Tabia ambayo inanichukiza kwa watu ni tabia ya kutochunga vitu. Kitu ambacho ni muhimu ni jinsi ya kutumia kitu ukimaliza kama kinahitaji usafishaji kisafishe kirudishe mahali kinafaa kukua. Lakini ukiwa mlegevu ambao hutumii vitu vizuri na kuvirudisha jinsi inavyohitajika, hiyo ni tabia moja ambao sipendi sana kwa watu. Na pia tabia za chuki, tabia za kuongea watu, tabia za kusengenya, sipendi tabia izo. Kama wewe si mkarimu, sipendi tabia hizo. Kwa hiyo na pia tabia ya kutokuwa msafi sipendi uchafu inanichukuza inasinya inaniboo.